Tundalangu la kupendezwa ni embe kwa sababu lina ladha tamu na lina virutubishi vingi vinavyosaidia afya ya mwili. Pia ni tunda linalopatikano kwa urahisi katika maeneo mengi na linaweza kuliwa kwa njia tofauti kama vile mbichi, juisi au hata likiwa limeandaliwa kwenye vyakula mbalimbali.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi hutumia muda huo kupumzika kidogo ili kurejeshea mwili nguvu na akili. Huwa nakula chakula cha mchana kisha wakati mwingine husoma nakala za teknolojia au kuangalia taarifa fupi zinazohusiana na kazi yangu ili kuendelea kujifunza hata katika muda wa mapumziko.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu za kila siku. Huwa ninawasiliano na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kupitia simu. Pamoja na kutumia interneti kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kufuatilia maendeleo ya teknolojia. Pia, simu hunisaidia kupanga ratiba, kusimamia kazi na kwa wakati mwingine kupumzika kwa kusikiliza muziki au kuangalia mauthui mafupi.

Naam, napenda kula popcorni kwa sababu ni vitafunwa vipesi na vinavyo faa wakati wa kupumzika au kuangalia filamu. Laadha yake rahisi lakini ya kuvutia hunifanya nione raha na pia ni chakula kinachoweza kuduwa bila maandalizi magumu.

Napenda zaidi kutumia upepo wa kawaida kuliko AC kwa sababu hunipa hisia ya asili na faraja bila kuwa baridi kupita kiasi. Upepo hunisaidia kupumzika na kujisikia huru hasa wakati wa jioni au asubuhi na pia ni njia rafiki kwa mazingira ikilinganishwa na matumizi ya AC.

Napenda kutazama michezo kama mpira wa miguu kwa sababu hunipa burudani na kunisaidia kupumzika akili baada ya muda mrefu wa kuandika na kuchambua programu. Napendezwa na jinsi mchezo huu unavyohitaji mipango, mawasiliano na kazi ya pamoja, mambo ambayo yanafanana sana na kazi ya uhandisi wa programu. Ninapoutazama hukumbuka michezo niliyoitazama nikiwa mdogo ambayo nilijengea hamasa ya kufikiri kimkakati. Na hupendwa kuutazama nyumbani au nikiwa na marafiki wakati wa kutazama michezo huhisi furaha msisimko na kuondoa msongo wa mawazo, jambo linalonisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Ili kujitunza nahakikisha ninazingatia afya yangu ya mwili na akili kwa kupanga muda mzuri wa kazi na mapumziko. Kufanya mazoezi mepesi, kulala vya kutosha na kula lishe bora ili kuepuka uchovu, unaokutana na kukaa muda murefu mbele ya kompyuta. Pia hujitenga na kazi mara kwa mara, hufanya shughuli zinazopenda na kudumisha mahusiano mazuri na watu wengine ili kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi kazini.

Naam, napenda hadithi za ajabu kwa sababu huchochea ubunifu na kunifanya ikufikiria kwa njia tofauti. Kama mhadisi wa programu, hadithi hizi hunisaidia kupanua mawazo yangu, kubuni suluhisho ubunifu na kufurahia ulimwengu wa kufikiria, unaofanana na mchakato wa kuunda mifumo ya programu mpya.

Kazini, hushambulia tatizo kwa kulielewa kwanza kwa undani kabla ya kuchukua hatua. Huchambua chanzo cha tatizo, hugawanya katika sehemu ndogo zinazoweza kudhibitiwa na hutafuta suluhisho kwa kutumia maantiki, uzoefu na ushirikiano na wenzangu. Baada ya hapo, hujaribu suluhisho hilo kwa makini na kuliboresha hadi kuhakikisha linafanya kazi kwa ufanisi.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga muda wangu vizuri na kuheshimu ratiba. Kuwahi hunisaidia kuandaa kazi mapema, kushiriki mikutano kwa wakati na kuhakikisha majukumu yanatekelezwa kwa ufanisi bila msongamano wa dakika za mwisho.

Napendelea kupaka rangi kuliko kuchora kwa sababu kunanirahisishia kutumia ubunifu kwa mpangilio uliyowekwa. Kupaka rangi kunanisaidia kuzingatia jinsi vipengele tofauti vinavyoendana, sawa na jinsi ninavyounda intafesi, za matumizi, au kufanya programu ziwe rahisi kutumia na kuvutia. Ingawa kuchora ni ubunifu mara nyingi kunategemia hisia binafsi huku kupaka rangi likiwa na uwiano kati ya ubunifu na mpangilio. Kupitia kupaka rangi pia najifunza kuhusu ulinganifu, michoro na maadili ya rangi ambayo yote yanaweza kutumika katika kubuni programu au mifumo ya kompyuta. Hivyo napendelea kupaka rangi.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia inayo jumuisha kila mshiriki. Mara nyingi tunapo maliza mradi au kufanikisha malengo muhimu, tunapanga sherehe ndogo au vikao vya kutia moyo ambapo kila mtu anatambuliwa kwa mchango wake. Pia napenda kushiriki pongezi za moja kwa moja na wenzangu, kuandika barua pepe za shukrani au kushiriki matokeo mazuri kwenye jumuia za kazi. Kusherehekea mafanikio ya timu kuinaimarisha mshikamano kuongeza morale na kuhimiza ubunifu zaidi katika miradi inayofuata. Kwa hivyo, kwa mimi, mafanikio ya timu ni fursa ya kushirikiana kudhamini mchango wa kila mtu na kuimarisha mshirikiano wa kazi.

Napenda kuvaa nguo zinazo kuwa za starehe na za kisasa ambazo zinaniruhusu kufanya kazi kwa urahisi bila vizuizi. Napendelea nguo zenye rangi tulivu na miundo rahisi kwani zinanisaidia kuzingatia kazi zangu za kiteknolojia bila usumbufu. Pia napenda nguo zinazo faa kwa mazingila ya ofisin lakini pia zenye starehe kwani mara nyingi zinafanya kazi kwa muda mrefu mbele ya kompyuta. Ingawa mara nyingine napenda kujaribu mitindo mipya kwa ujumla na napendelea mavazi ya nayo jumuisha usahihi, starehe na ulaihisi wa kushirikiana na wenzangu. Hivyo mavazi yangu ya nalingana na mitindo wangu wa maisha na kazi.

Wakati ninapohisi wasiwasi, napenda kutumia mbinu za kupanga akili na kuthibiti hisia, mara nyingi napumzika kwa kupumua kwa kina, kuzingatia jambo moja kwa wakati au kufanya shughuli ndogo za kimazingira kama kutembea kidogo au kunywa chai. Pia, napenda kugawa kazi zangu kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo, kisha kuzishughulikia hatua kwa hatua, jambo linalopunguza shinikizo na kuongeza ufanisi. Wakati mwingine, napenda kushirikiana na wenzangu au kuzungumza na kumshauri ili kupata mtazamo tofauti. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuthibiti wasiwasi wangu kuweka mawazo yangu wazi na kuendelea kufanya kazi kwa umakini na ubunifu.

Napenda kuimba mara chache kama njia ya kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi. Kuiba hunisaidia kutoa hisia, kuboresha hali ya moyo na kurejesha umakini wangu. Ingawa si muimbaji wa kitaaluma napenda kuimba kwa burudani nikiwa peke yangu au pamoja na marafiki wa karibu. Shughuli hii hunipa nafasi ya kujitenga kidogo na kazi za kiteknolojia na kunisaidia kurejea kazini. Nikiwa na nguvu mpya na mtazamo chanya.

Mara nyingi ninasikiriza muziki wakiasili au wakidigitali unooongeza umakini na kusaidia kuzingatia kazi zangu. Napendelea muziki wa aina ya jazz au instrumento kwani hauingili kazi zangu za kubuni au kuandika msibo. Muziki huu nisaidia kuboresha umakini, kupunguza msongo wa mawazo na kuunda mazingila tulivu wakati wa kufanya kazi defu mbele ya kompyuta.

Lahasha, sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa ni maisha yangu ya nahitaji muda mwingi kwa nye kazi na miradi ya kiteknolojia. Hata hivyo, napenda wanyama na mara nyingi, napenda kushirikiana na marafiki au familia wanao nunua na kufuga ndege nyumbani. Ikiwa ningekua na nafasi na muda, ningefikiria kufuga ndege kama burudani na njia ya kupumzika baada ya kazi ndefu. Kwa sasa, napendelea kuzingatia afya kazi na maslahi yangu. Lakini ni nadhamini wa nyama nafasi wanazo toa ya fulaha na utulivu nyumbani.

Napendelea kupata habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi. Habari mtandaoni zinanipa upatikanaji wa haraka, taarifa za hivi punde na uwezo wa kuchambua uviazo mbalimbali kwa wakati mmoja. Pia, mtandao hutoa fursa ya kufuatilia teknolojia mpya miradi ya kiteknolojia na makala zinazo husiana na maendeleo ya programu jambo ambalo linaendana na maslahi yangu ya kitaaluma. Ingawa mara nyingine napenda kusoma gazeti za karatasi kwa burudani au muktadha wa kijamii kwa maswala ya kazi na teknolojia napendelea mtandao kwani ni rahisi.